Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kakaa pamoja nyumbani Tunapo kaa pamoja nyumbani tunapika tunakula na kuongea tu bila haraka yoyote Wakati mwingine tunacheka na kukumbushana mambo ya zamani Hii ni jambo linalo nifanya nijisikie karibu na familia yangu na ni muda ambao hunipa amani na furaha ninapo kaa na kushiriki na familia yangu.

Ndio, napenda kucheza ngoma. Hasa nikiwa na muziki, ninaoupenda kwenye tarakilishi yangu Mimi upenda sana kucheza muziki. Na unisaidia sana kuachilia mawazo na stress. Sihitazi kuwa mtaalamu wa kucheza ngoma. Mradi tu nimejisikia niko huru basi. Hiyo ndiyo hoja yangu. Ni njia rahisi ya kufurahia na kujieleza.

Wakati nikiwa na furaha huwa najipongeza kwa kujifurahisha kidogo na vitu kama vile pizza ama kuku wa kukaanga. Mara nyingi mimi huambatanisha na kasoda baridi. Ni njia ya kusherekea bila mambo mengi. Hunifanya nijiskie vizuri na kufurahia wakati huo.

La, mimi sipendi sana maua. Lakini napenda kuwapa watu ninaowapenda maua. Ninaona kama ni jinsi nzuri ya kuonyesha upendo kwa wale walio karibu na huwafanya wajisikie kuwa wanathamani kubwa sana kwenye maisha yangu. Kwa hivo, mimi sipendi maua ya mimi mwenyewe lakini napenda kuwafurahisha wengine.

Habari nyingi mimi huzisoma mtandaoni kwenye Twitter ama inavyojulikana sasa kama X Napata mtandao huu ni rahisi kupata habari kwa haraka na habari tofauti kwa wakati mmoja Pia nina inanifanya nijue maoni ya watu wengi kuhusu habari zozote Kwa sasa hii ndo tovuti ninayoipenda zaidi kwa habari.

Kifaa ambacho siwezi kuishi bila ni interneti. Natumia interneti kwa kazi ya kila siku kupitia vifaa kama laptop ama simu. Interneti inanisaidia kuwasiliana na kufanya kazi ambayo naifanya kwa urahisi. Nahisi kuwa bila interneti mambo mengi ambayo nayoyafanya kwa hivi sasa yange simama. Na ni sehemu muhimu sana kwenye maisha yangu ya kila siku.

La, mimi sihisi kuwa mimi ni mtu mwenye ubunifu sana. Mimi hupenda mambo yangu kuyafanya kwenye utaratibu ulio wekwa. Na nafanya kazi vizuri nikifuata mfumo ulio wazi. Sijali sana mambo ya ubunifu, mradi mambo yafanyike yanavyostahili kufanyika. Hiyo ndiyo kunifaa zaidi.

Kwanza kabisa naelewa kazi yangu vizuri na malengo yake. Kisha napanga hatua nitakazofuata moja kwa moja. Baada ya hapo naangalia muda. Niliyokuwa nao na rasilimali zilizopo. Kisha baada ya hapo naanza kazi kwenye utaratibu. Bila kujibana hi hunisaidia kufanya kazi yangu iwe nikiwa na utulivu na umakini.

Nam nikiwa nyumbani na niko kwenye hali ya furaha, mimi hupenda kupumzika. Naweza kusikiliza muziki ama kuangalia filamu. Wakati mwingine ni nakaa kimya, nikifikiri, sipendi haraka, mimi hupenda utulivu. Huu muda hunisaidia kujisikia sawa kabisa.

Ndiyo, mimi hupenda sana kutembea kwa miguu. Haswa sana kupanda mlima tukiwa na jamaa na marafiki. Kutembea napata inanisaidia kuimarisha afya yangu na pia hunisaidia kupunguza mawazo. Nimepata kuwa kupanda mlima ninjia mzuri ya kuunganisha afya yangu na pia kujipa burudani.

Kwanza kabisa mimi hufahamu tatizo lenyewe bila kufanya lolote halafu napanga njia ya kukabiliana na hilo tatizo. Hatua kwa hatua. Kama tatizo ni ngumu kidogo nauliza marafiki ama ambao tunafanya kazi nao na kupata maoni yangu, yao kuhusu kuusuluhisha tatizo hilo. Then baada ya hapo natoa suluhisho na kufuatilia matokeo.

Kwanza kabisa huwa naangalia kazi zangu na zile zinazohitaji kipaumbele ama zile zilizo na zarura. Halafu ninafafanua malengo madogo yanayoweza kufikiwa ndani ya mwezi. Kisha ninaweka muda kwa kila hatua ili niweze kufuatilia maendeleo. Mara nyingine ninaandika malengo hayo ili niyakumbuke kila siku. Hiu hunisaidia kufanya kazi kwa mipangilio na kufanikisha malengo.

Wazo mzuri ninalo siku ya leo ni kufanya kitu kipya. Kwa sasa nafikiria vile nitajifunza ujuzi mpya mtandaoni. Pia ni siku ninayopanga kutembea na kufanya mazoezi madogo madogo. Ama kuenda chumba cha kufanya mazoezi. Ningependa pia kuwasiliana na marafiki zangu ambao hatujaongea kwa muda mrefu. Hii itafanya siku yangu iwe na furaha sana.

Uzoefu wa kazi ambayo umenifundisha zaidi ni kusimamia kazi nyingi kwa wakati mmoja. Nimejifunza jinsi ya kupanga kila jambo, hatua kwa hatua pia. Nimejifunza kushirikiana na wenzangu ili kila kitu kifanyike vizuri. Uzoefu huu umenifundisha kuwa na nidhamu na kuwajibika zaidi. Pia imenifundisha jinsi ya kushughulikia changamoto bila kuwacha moyo.

Kwanza kabisa ilikujianda kwa mkutano mimi hupenda kusoma agenda zita kazo zungumziwa kwenye mkutano. Kisha nakagua kazi yangu inayohusiana na mijadala hiyo ya mkutano huo. Kisha naanda maelezo au nyaraka zita kazo tumiwa na pia nafikiria maswali au hoja muhimu za kutoa katika huo mkutano. Hii hunipa fursa ya kujisikia niko nipo tayari kuzungumuza kwenye mkutano huo kwa ufasaha.

Kwanza kabisa mimi hupanga kazi zangu kulingana na udharura, kwanzia na zile zilizo na dharura zaidi, na kisha zile zisizo na udharura. Pia mimi hupenda kupanga kazi yangu kwa ugumu. Mimi huangalia zile kazi ambazo ni ngumu zaidi, mpaka zile zisizo na ugumu, zile rahisi. Kwa hivyo, naanza na kazi ambazo ni za dharura kabisa. Zile dharura kubwa na kisha mi huguza zile ngumu zinazochukua muda mrefu na kisha mwisho ninafanya kazi ndogo na rahisi zisizo na dharura.

Naam nina pendelea chakula chenye karoti kidogo, kitunguu saumu na pilipili kwa umbali. Inalipa chakula changu kuwa na ladha mzuri bila kuwa kali sana. Mchangayiko ulifanya chakula kiwe na harufu mzuri pia na rangi mzuri. Unifurahisha kila ninapokula chakula chenye ladha hii.

Mimi hupenda bibi yangu ama mpenzi wangu akiwa amevaa sketi sketi hunipa hisia nzuri na anapendeza zaidi sketi hunipendeza na hunifanya nishikilie macho yangu kidogo ni mtindo unaofaa na unaonekana ni safi ata ivo mimi hupenda kumpa sana heshima mwanamke kwa nguo yoyote tu ambaye ameivaa.

Mimi napendelea sana viatu vya spoti. Mimi navipenda kwa sababu ni raisi kuvivaa na vina starehe kubwa sana. Navipenda kwa sababu kwa ajali napenda kutembea na pia napenda kupanda milima na huwezi fanya, huwezi panda milima na viatu vingine kama si vya spoti. Na vipenda kwa rangi yake pia inaonekana mzuri na zimefanya nisikie uhuru hasa kwenye miguu yangu.

Na mahusiano yangu na wazee wangu ni mazuri sana. Napenda kusikiliza mashauri yao na kujifunza kutokana na uzoefu wao. Mara nyingi tunazungumuza kuhusu maisha na changamoto mbalimbali walizopitia na zile ambazo napitia kwa sasa. Wananisaidia sana na mtazamo mpya na mtazamo sahihi katika maamuzi yangu. Na pia hufanya nijisikie karibu sana na familia yangu.

Ninaposhugulikia wateja mimi hupenda kuwashugulikia na heshima na kuwa mvumilivu wakati. Ninapowashughulikia mimi huwaskiza kwa makini wanapoongelea mahitaji na maswala yao. Kisha najaribu kutoa suluhisho bora kwa haraka iwezekanavyo. Pia nakumbuka kufuata mawasiliano yote ili wateja wajisikie wapo salama. Hii unisaidia kujenga usiano mzuri nao na uhusiano unaodumu kwa muda mrefu.

Kazi ninayo idhamini zaidi ni kazi ya kuanda na kupanga miradi. Inanizaidia kuona malengo ya kitimuliwa kwa mpangilio. Napenda sana kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa wakati wake. Hii ufanya kazi iwe raisi na yenye teja zaidi. Pia unifundisha nidhamu na uajibikaji kazini.

Mimi hupenda harufu ya chakula kilichopikwa na viungo vizuri. Haswa kwenye utayarishaji wa pilau ama nyama. Ina nifanya nijisikie njaa na pia na furaha kidogo. Harufu hiyo hunikumbusha familia na chakula cha nyumbani kilicho tengenezwa na mama ama mpenzi wangu. Pia hunifanya nisubiri kwa hamu kula na ni harufu yenye ladha nzuri yenye kuvutia sana.

Wakati ni nao, fanya kazi vizuri zaidi ni usiku. Hii ni kwa sababu usiku unautulivu na hakuna kelele nyingi. Napata muda wa kutulia na kuzingatia kazi yangu bila tashwishi yoyote. Mawazo yangu pia hushirikiana vizuri bila kusumbuliwa na kitu chochote. Hii hunifanya nipate matokeo bora zaidi kwenye kazi yangu kuliko kufanya kazi mchana.

Mi hupendelea sana mahali pakimya zaidi. Mahali pakimya hunipa nafasi ya kufikiria na kufanya kazi vizuri. Pia usikivu hushirikiana vizuri na mawazo yangu. Napata utulivu na amani bila kusumbuliwa. Hiyo pia hunifanya nipate matokeo bora zaidi kwenye kazi yangu na huweza kunipa mawazo yangu yaweze kutulia.

Ndiyo, mimi hupenda sana kucheza michezo ya video, na penda sana michezo kama vile FIFA na GTA, na michezo mingine mbali mbali. Hunisaidia sana kupumzika na kujiburudisha baada ya kazi. Ni njia mzuri ya kuondoa mawazo mengi kwenye akili yangu.

Na malengo yangu kazini ni kufanikisha kazi vizuri na kwa wakati. Pia nataka nijifunze ujuzi mpya kila siku ama kila wiki. Ninataka pia kuimarisha uhusiano wangu na wenzangu ambao tunafanya kazi kwa pamoja. Lengo langu nikuwa na nidhamu na uwajibikaji mzuri kazini. Mwisho, nataka kuona matokeo bora katika jambo, kila jambo ni lalolifanya kazini.

Tukio langu muhimu katika maisha yangu ni pale ambapo niliweza kununua kompyuta yangu ya kwanza. Mama alinipea pesa mwaka wa 2017 ambapo niliweza kununua kompyuta yangu ya kwanza na kuweza kuanza kufanya kazi za mtandao ilinifunza kujitegemea na kuongeza ujuzi wangu. Tukio hilo lilibaki, lilibakia kuwa kumbukumbu mzuri. Hasa kutoka kwa mama, aliyenipea pesa za kununua tarakilishi hii.

Napena kuchora, lakini imepita muda mrefu sana kabla sija chora kitu chochote. Na nilichora mara ya mwisho karibu miaka ishirini iliyopita. Nikiwa shule ya msingi. Nilikuwa na chora vitu kama katun na vitu nilivyoviona kwenye gazeti. Kuchora kulinifanya nijisikie utulivu sana kwenye mawazo yangu. Na ingawa sija chora kumbu damrefu na hizi bado napenda sana kuchora kuliko kupaka rangi.

Napenda sana filamu za kivita, hasa zenye matukio ya kuvutia. Pia napenda katun kidogo kwa vile kuna uburudani na ni rahisi kufuata. Filamu za komedi pia napenda sana. Zinanifanya nicheke na nikipumzika. Mchangamiko wa aina hizi unifanya kwenye furaha kubwa nikizitazama. Kwa ujumla, napenda filamu zinazoniburudisha na kufanya nistarehe.

Napanga muda wangu kazini kwa kipa umbele cha kazi Kwanza nifanye kazi zenye dharura zaidi kabla ya zinginezo Baada ya hapo nashugulikia kazi ngumu zinazo chukua muda mwisho nafanya kazi ndogo na zile rahisi ambazo zinaweza kusubiri Hii njia unisaidia kuwa na mpangilio na kufanya kazi kwa ufanisi.

Ninawiyanisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kuweka mipaka yangu wazi. Ninaweka muda maalumu wa familia na pia muda wa marafiki kila siku. Ninapanga pia muda wa kupumzika na kufanya mambo ni nayo ya penda. Hii hunisaidia kuepuka na kuchanganya kazi na maisha yangu ya kibinafsi. Kwanjia hii inafanya kufurahia maisha na pia kufanya kazi na ustadi.

Ili kushirikiana na timu, mimi hupanga kazi pamoja na wenzangu na wasikiliza wanapotoa maoni yao na mashauri yao. Pia mimi ufanya kazi kwa pamoja na kuwakikisha malengo yote ya kazi yetu ya natimizwa. Pia ninasaidia wengine pale wanapo hitaji msaada kwenye kazi. Hii nifanya timu ifanikishwe kazi na kufanisi na mshikamano mzuri kazini.

Timu yangu ni nayoipenda zaidi ni timu ya arsenal Inacheza mpira wa miguu pale ligi ya uingereza. Nilianza kuipenda timu hiyo mwaka wa elfu mbili na nne ama elfu mbili na tano hapo. Nakubuka mchezo wakushangaza wa timu ni ilipo shinda kombe la FE mwaka wa elfu mbili na kumi na ne. Mchezaji ni nayo mpenda sana kwa wakati huu ni bukayo saka. Mwingine aliyenipendeza kitambo kidogo Alikuwa naituwa Thiery Henry Ninahisi furaha sana na shangwe Kila wakati timu yangu inaposhinda.